Kwa kweli nina mahusiano mema na wazee wangu. Mimi hupenda kuwa na mahusiano mema na wazee wangu kwa sababu wazee ndio wanaotupa baraka kwa kila siku. Kwa mfano unapoongelesha wazee ama kuwafanyia mambo kwa heshima kwa mfano anapokuita, unaenda na kuitika na kutaka kujua jambo ambalo angetaka kueleza. Maramingi utapata waze hao wanafurahi sana na kusema ya kwamba ubarikiwe na uongezewe miaka yako ya kuishi Jambo lingine ninapokuwa na wazee wangu mimi huwaheshimu na kuwapa nidhamu Kwa kweli nidhamu ni jambo la muhimu unapohusiana na wazee kwa sababu Hawa ni watu ambao wameishi kukuliko, wamekutangulia tangu jadi, wamesoma vitu mingi na kuelewa vitu vingi zaidi. Kwa hivo mara mingi, unafaa kuwaheshimu na kuonyesha nidhamu. Ndiposa wasihisi ni kana kwamba unawapuuza kwa sababu wana miaka mingi ama unawapuuza kwa sababu si watu wa kidijitali. Mahusiano yako na wazee yanafaa kuwa imara ndiposa uweze kuheshimika pia na uweze ukaonekane kwamba wewe ni mtu ambaye unayefaa katika jamii. Katika kila jamii kuna wazee ambao wanaeza kuwa ni wazazi, nyanya zetu na hata watu wa jadi ambao wako katika jamii yetu hata kama hatuna uhusiano wa kidamu nao. Wanapokuwa, tunafaa tuweze kuwaheshimu, kuwaonyesha nidhamu na hata kuwasaidia kazi Wakati mwingine utawapata wako na simu zao ambazo wanashindwa kutumia kwa sababu hawaelewi dijitali Wakati huo unafau uchukue fursa hiyo, ukaweze kuwasaidia ndiposa wakaweze kutekeleza mambo ambayo wanataka Kwa mfano kuwapigia wanao ama wajukuu wao, kujaribu kuweka credit na hata kujaribu kununua kitu kutumia simu zao. Kwa kweli unapowasaidia, pia inawafurahisha na kuwasaidia sana.

Naam, kwa kweli nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Nimehudhuria tamasha za muziki mbali mbali kwa mfano, soul fest, tamasha ambayo ilikuwa ya rema, tamasha nyingine ya muziki ilikuwa ya muimbaji marufu anayaitwa ruga. Nilipo hudhuria tamasha hizo kwa kweli zilikuwa tamasha za kufana. Kwa mfano tulipokuwa tunaenda kusikiza tamasha ya muziki ya Soulfest ambayo ina waimbaji kama bien. Muimbaji huyu ni wa Kenya ambaye ni maarufu sana. Watu wanamtambua kwa ugwiji wake wa kutunga nyimbo na malaini kali kali. Heye hutoa nyimbo ambazo nizakufana na kila anapotoa nyimbo kwa kweli watu hufuraiya. Kila anapokuwa na tamasha, watu hungangania hata tiketi kwa sababu tiketi hizo hua hazikui mingi. Kwa hivyo anapo sema ya kwamba ama anapo ambia wakenya ama wananch ya kwamba kuna tamasha la mziki yake, watu wengi hutaka kuhuthuria, watu hupigania tiketi, na hata siku hiyo ya tamasha, watu wengi wanaokosa tiketi wengine huenda hata wakanza kulia kule kwenye lango kuu. Nilipo kwenda kuhudhuria tamasha yake moja ya sauti Soul Fest kwa kweli ilikuwa ya kufana. Tulikwenda huko na kuwasili kama saa mbili, unusu, usiku na marafiki zangu. Baada ya kuwasili, jambo la kwanza ambalo tulifanya tulipofika kwenye lango kuu, ni kuzitoa tiketi, ndiposa zikaweze kuchapishwa, kuonyesha ya kwamba tumelipa na imethihirishwa ya kwamba tunafakua kwenye tamasha hilo. Baada ya hayo, tulienda moja kwa moja hadi uwanjani ambapo mwanamziki huyo angekuwa anaweza kututumbuiza na kutuimbia. Tulipofika huko kwa kweli watu hawakua wengi ila viti vilikuwa karibu kuja kwa sababu vilikuwa vichache Tuliketi tulitafta pahali pazuri pakuketi ndiposa tukaweze kutizama tamasha iyo bila wasiwasi ama kupitwao na jambo lolote tukaketi Kwa kweli wakati mwimbaji huo alipoingia kuimba nyimbo zake, watu walishangilia na kupiga kelele kwa sababu alikuwa kwa kweli anapendwa na watu wengi na hadi wa sasa anapendwa na watu wengi. Aliimba nyimbo zake tofauti tofauti na baada ya tamasha ilo la muziki tulienda tukanywa vinywaji na vyakula kwa sababu kwenye tiketi walisema utakapulipa tiketi yako shilingi elfu tano ungeweza kupata kiti ya bure pia ungeweza kuingia kwenye lango kuu bila matatizo yoyote na hatao ungepata vinywaji na vyakula na kueza kutizama tamasha bila ya kusumbuliwa na mtu yeyote. Kwa hivyo, baada ya kula, sisi tulirudi kwenye tamasha na kusikiza wa imbaji wengine ila mwimbaji huyo mmoja kwa kweli watu walikuwa wanampenda sana. Ndiposa ni nasema leo ya kwamba, tamasha za muziki ni za muhimu, zinasaidia watu kupumzisha akili na mwili, na hata watu wa pahali mbali mbali na nchi mbali mbali huweza kukutana pamoja kwa umoja ndiposa wakaweze kuwatizama waimbaji wao ambao wametengeneza tamasha hizo. Kwa hivo, tamasha hizo zinasaidia watu kupumzisha akili na mwili na hata inasaidia watu ndiposa wakaweze kuungana na kukua pamoja kwa umoja bila haya kugombana ama kuwa na vita wala malumbano.

Kweli, kuna aina tofauti tofauti za mkutano. Mimi hupenda mikutano miwili. Moja, mikutano ya elimu na pili, mkutano ya kibiashara. Kwa kweli, mimi hupenda mikutano hii kwa sana. Mikutano hii, hua ya kufana na kusaidia watu wengi. Kuna aina nyingi nyingi za mikutano. Kwa mfano, kuna mikutano ya elimu. Mikutano ya elimu ni mikutano ambayo huundwa diposa watu wakaweze kuzungumzia kuhusu elimu jinsi ambavyo itaenezwa na kuongezeka na kuongeza thamani yake. Kwa kweli, elimu ni jambo la muhimu katika maisha ya kila binadamu. Huenda watu wengi husoma na kutotumia baruwa zao kufanya kazi ya kosi ambazo za walizo zifanya kwa kweli bado kusoma ni jambo la muhimu sana. Kuna mikutano nyingine ambayo ni kia ya kibiashara. Mikutano ya kibiashara inatengenezwa na wanabiashara ambapo wanakieti chini kuzungumza mambo ya biashara. Jinsi ambavyo wataitengeneza biashara ikaweze kuimarika. Jinsi ambavyo wataweza kupata mizigo yao kwa bei nafuu. Ndiposa wanapouza mizigo ile. Wanapata pesa za juu ambazo ni manufa na zinasaidia kufanya mambo mingine mengi. Kwa kweli mikutano ya kibiashara ni ya kuelimisha wanabiashara kwa saidia na ata kuwaunganisha pamoja. Kuna pia mikutano ya kidini. Mikutano ya kidini kuna dini tofauti tofauti kama kislamu, kihindu na hata kikristo. Mara kwa mara, watu kwenye dini hukua na mkutano kwa mfano wanapokuwa na michango ya kusaidia mambo ya kanisa kwa mfano kujenga choo za kanisa, kulinepesha kanisa, ama kumsaidia hata wachungaji ama wakubwa wanao ongoza kanisa. Kwa kweli pia mikutano ya kidini ni ya kusaidia watu ambo huwenda kanisani na kuwaongoza kwa njia inayofaa. Kuna pia mikutano ya kazi. Ambapo, ulipo ajiriwa mnaweza kuwa na mkutano kwa mfano, mimi ni mhudumu wa afya. Mara mingi tunapokuwa na mkutano pale kazini, hiyo ni mfano ya mkutano ya kazi. Sisu huita kule kwenye mkutano, huenda mkubwa wetu ama mwajiri wetu, anajambo la kusema, anamalalamishi, angependa kutupongeza, angependa kuanza jambo mpya kwenye hospitali ama angependa kutujulisha kuhusu mtu wamaana kwenye hospitali ama kwenye huduma ya afya kwa mfano mkubwa wa mahospitali yote kwenye mji wenu ama kwenye inchi yenu. Yeye huito kwenye mikutano kuwaeleza na hata kufanya vitu vinginevyo Kuna pia mikutano ya sherehe kwa mfano, harusi, sikukuu na hata siku ya kuzaliwa siku ya kuzaliwa sherehe na hata mikutano hio ingine ya sherehe ina tukusanya pamoja na kutusaidia tukaweze kupendana, kuelewana na hata kupatana na kujuana zaidi kusheherekea pamoja na kuweza kuwa zawadi watu kwa mfano ni sherehe ya harusi. Sisi hukutana kwenye mkutano huo wa harusi ama shehere hio ya harusi, ndiposa tukaweze kuapongeza buana na biharusi, kuwapa zawadi, kuwatakia mema, na hata kwapo tu kama marafiki zao, familia zao, zao ama jami yao. Pia mikutano ya mwisho ambayo ni nayo hii elewa ni mikutano ya miradi. Kwa mfano watu wanapokuwa na mipango kwa mfano kuianza chama mpya. Watu wengi huweza kupatana kwa mikutano ndiposa wakaweze kujua na kupanga jinsi mragidi huo utaweza kudumu. Mara nyingi mradi hiyo inaweza kudumu kwa sababu unapopatana kukupanga mambo ya miradi, mnaweza kuzungumza, kupeana wasia na hata kupeana maoni ya jinsi ambavyo mtasonga mbele. Kwa kweli mikutano ni ya ainamingi na kila mikutano unamanufaa yake.

Kwa kweli, nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Maldives ambayo ilioko kwenye bahari la hindi. Ningependa kuitembelea ama anatamani kuitembelea nchi hiyo, ndiposa nikaweze kupika picha za kupendeza za makumbusho ama kumbukumbu na pia nikaweze kuweza kupumzika kutokana na kazi yangu ama mambo mengi ambayo nina yopitia. Kitu ambacho nina kumbuka kusu nchihio nilio isikia ni mambo katha wa katha kwa mfano kuna fukwe nzuri sana ambayo inamchanga laini na maji mazuri ambayo ni ya rangi ya blue. Kwa kweli, ina maziringira ya lio tulivu na ya kimapenzi. Unapokuenda huko kufanya mapomziko yako na marafkizako, familia yako na hata mtu mpendae. Kwa kweli maziringira hayo ni ya kufaa kwa utulivu na ya naonyesha tu mapenzi. Jambo lingine ni, kuna hoteli za kifahari zilizo jengwa juu ya majihayo. Kwa mfano, watali wengi ukuenda kule Maldives, ndiposa wakaweze kuenda kwa hizo hoteli na kujivinjari kula vyakula vipia kama vile samaki zao. Kwa kweli, nimesikia sifa za samaki ambazo huandaliwa kwenye hotelizo za kifahari, samaki zao hua chamu na nyofu na kweli unapokula mara ya kwanza, wewe hutaka kuila kila siku. Jambu lingine la mwisho ni kuna visi wa vingi. Kukuli kuna visi wa vingi ambavyo ni vizuri na vya kupendeza. Vidogo vidogo kama visi wa elfu moja. Ningependa kuona vitu kama samaki, maji, pahali ambapo watu wanapomzika, na hata utamaduni wao kwa mfano mila yao, mimi husikia ya kwamba wanamila ambazo ni mzuri na zakufaa kila mtu anayekuenda huku. Jambo lingine la tamaduni ni kuhusu vya kula vyao vya kitamaduni. Kwa kweli ni mesikia sifanyingi kuhusu vya kula hivyo vya o vya kitamaduni ni vya kupendeza kamfano samaki. Pia ningependa kuona jinsi ambavyo watu husifu usafu na unathifu wa mazingira ya huko Maldives. Kwa kweli watuengi huisifia Maldives kwa usafi wake na unathifu wa mazingira. Jambo ambalo ni nahisi kana kwamba Maldives kuna usafi wa hali ajuna unathifu wa mazingira ni kwa sababu huko ndiko watuengi upenda kuenda kusafiri kwa na mapumziko aswa watali wanau toka nchini za umarikani kwa mfano Canada, United States of America na hata nchi zingine kama United Kingdom Pia ningependa kulavia kulaviao ambavyo ni vitamu na kusafiri kwa boti Kwa kweli nimetamani sana kusafiri kwa boti ila wakati nitakapo kwenda Maldives Dipo nitaweza kwenda kusafiri kwa boti Kwa kweli Maldives ni nchi ya kupendeza na vitu vya kushangaza tamaduni za kupendeza, mazingira ya kuvutia visiwa vya kukufanya uwe na makumbuko mahali pa kupigia picha ambapo ni pazuri na vitu vingine na sifanyingi ambazo siwezi kuzitaja moja kwa moja.

Kweli mimi hufanya vitu kadhaa ndiposa nikaweze kujiandaa kuenda kwenye mkutano. Kwa mfano, siku inayotangulia ndiposa nikaweze kuenda kwenye mkutano, mimi hulala kwa mapema. Kisha, ninapolala mapema kabla ya kulala, mimi hujiandaa vyema. Kwa mfano, kuzikunja nguo ambazo nitazivaa, kuzisafisha viatu ambavyo nitavivaa. Kukua na maoni yangu huenda tuna mada ambayo tutaweza kuzungumzia, mimi huwa hutizama mada hiyo kwa undani na kutayarisha maoni yangu ambayo nitapeana kwenye mkutano na hata kuviandaa vitu kama vitabu, mkoba na kalamu ambapo nitaandika vitu ambavyo tutakuwa tunavizungumzia. Kwa kuelezea ni, ninapolala mapema, kwa kweli inanisaidia, ndiposa nikaweze kulala mapema. Kabla yangu ya kulala, mimi huiweka alarm, ndiposa ikaweze kuniamisha masaa ambayo ya nafaa, ndiposa nikaweze kujiandaa kuenda kwenye mkutano. Mimi huziandaa nguo zangu ambazo nitazivaa kwenye mkutano kwa mfano kwa kuzipiga pasi na kuzikunja vyema na kuziweka mahali ambapo sitaweza kusahau. Huenda viatu vyangu ni vichafu, mimi huvipanguza na kama ni vya kupiga rangi na vipiga baada vikikauka ya vikisha panguzwa, kisha vinakuwa tayari. Pia mimi huichukua mkoba yangu naiweka kalamu na karatasi na hata huenda nitahitaji vitu kama kadi, kadi yangu ya benki ama kama nitahitaji kadi yangu ya usajili. Naziweka pamoja ndiposa nisianze kuhangaika asubuhi nikivitafuta. Huenda tuna mada ambayo tunaenda kuizungumzia kule kwenye mkutano, mimi huitizama mada hiyo kwa undani na kutaka kutafuta maoni yangu ambayo mimi huyaandika vyema kwenye kitabu na karatasi kwenye kitabu changu. Kisha tutakapokwenda kwa mkutano, nitayatoa maoni yangu, ndiposa tukaweze kujua jambo la kufanya. Ninapo siku ambayo ni ya kuenda mkutano, mimi huamka kweli asubuhi na kupiga dua, kisha naenda kuoga. Ninapo kuenda kukoga, baadaye mimi hukuja na kuandaa kiamsha kinywa. Ninapomaliza kiamsha kinywa changu nazivaa nguo zangu na kujitarisha kutoka. Mimi hutoka lisaa limoja hata kabla mkutano haujaanza, ndiposa nikaweze nikaweze kujiandaa na kufika vyema, nikaweze kupata kiti ambacho ningetamani na ambacho nikiketi nitaweza kusikika na kuonekana kwenye mkutano. Kwa kweli kujiandaa kwenye mkutano inatusaidia na kututoanisha na mashida kwa mfano, kuchelewa, kusahau vitu kama vitabu na kalamu, na hata kutoelewa ama kutokuwa na maoni ambayo ni muhimu uwe na maoni katika mkutano. Kwa kweli kujiandaa mapema ni jambo la muhimu sana. Kwa kweli ni hayo ndiyo ninaweza sema.

Wangu wakufugwa ni ng'ombe. Ng'ombe ni mnyama ambaye anaishi nyumbani na ana manufaa mengi. Kwa mfano, ng'ombe anasaidia katika kupata maziwa kwenye boma, pia anaweza akachinjwa na mkala nyama yake. Kinyesi cha ng'ombe, mara mingi hutumika kama mbolea kwenye shamba zetu. Ambapo tunajua kwamba mbolea huimarisha mimea kwenye shamba na kuongeza mapato yake. Pia ng'ombe hutumika kama chanzo cha mapato kwa sababu wakulima wengi huuza maziwa hayo na pia wanapo uza maziwa hayo wanapata mapato yake. Kwa kweli, muonekano wa ng'ombe ni ana mwili mkubwa, huenda akawa rangi tofauti tofauti kwa mfano, nyeusi ilioongezwa nyeupe, hudhurungi iliyoonyeshwa iliyo ongezwa nyeupe, hudhurungi pekee, ama, nyeupe pekee na saa zingine nyeusi pekee Pia ng'ombe ana miguu minne, ana kichwa kikubwa, wakati mwingine ng'ombe wengine wana pembe na wengine hawana huenda ng'ombe ni mzee, ama ameishi kwa muda mwingi huenda ana pembe, ila kama ng'ombe ni mdogo hana pembe Kwa kweli pia ana mkia mrefu ambayo anatumia kuzitumua nzi wanapojaribu kumpandilia ana mdomo pana ambao anatumia ku kula vyakula vingi Kisha kwenye ngozi yake mwonekano ni wa manyoya, ila manyoya fupi Tabia zake ama mienendo zake ng'ombe ni, kwa kweli ng'ombe ni wapole sana hawapendi vurugu wala kusumbuana na wanyama wengine Hula majani kwa wingi na pia hucheua Kucheua ni, ngombe hutumia njia ya kucheua kukula vyakula vyake kama nyasi, kwa mfano, anapokula chakula hicho Anakimeza kisha anakitoa tena na kukitafuna kwa mara ya pili Pia, ng'ombe ni mwenye kutulia sana hapendi mambo mingi huenda ng'ombe akajihisi ni kanakwamba ako na hatari, yeye hukimbia ama kutoa pembe zake ndiposa kujitetea. Kitu ambacho huchekesha Kwa ng'ombe ni, ng'ombe hupenda kuishi kwa pamoja na wakati ambapo unajaribu kutenganisha ng'ombe Unapo kwa mfano, unapokua na ng'ombe tatu, kisha utenganishe mbili, ubakishe nyingine moja, kwa kweli ng'ombe hizo hukuwa na huzuni na wao hushinda wakilia kwa sauti zao kanakwamba wanaitana Jambo hili kwa kweli ni la kuchekesha kwa sababu ng'ombe si binadamu ila wanajua kuonyesha hisia zao kwa uwazi Kwa sababu ya kupenda wanyama pori wa kufugwa ni, kwa kweli wanyama pori tofauti tofauti wana manufaa tofauti Kwa mfano unapomfuga mbwa nyumbani, anakusaidia katika kuimarisha ulinzi kwenye boma huenda kuna mtu ameingia kwenye boma bila idhini ama tu mtu ameingia kwenye boma Mbwa hubweka na kumjulisha mwenye boma ya kwamba kuna mtu asiyejulikana ama kuna mtu ambaye ameingia kwenye boma lake huenda unamlisha paka, paka hukusaidia kwa njia mingi, kwa mfano, kuwala nyoka kwenye nyumba na hata kwenye uwanja wako kwenye boma na pia kuwala panya Kwa kweli panya huharibu vitu vingi kwenye boma kwa mfano kula sabuni, kula vyakula ambavyo havijapikwa, na hata kuzirarua mavazi zetu nyingine ni ng'ombe, kwa kweli ina manufaa kadha wa kadha ng'ombe inaweza kutumika kwa maziwa yake pia inaweza kutumika kwa sababu ya nyama, kinyesi chake kinatumika kama mbolea, na pia maziwa yanapouzwa yanatumika kama mapato Kwa kweli, wanyama pori wa kufugwa wana manufaa yao tofauti tofauti.

Kwa kweli, usimamizi una manufaa mengi. Usimamizi ni kuongoza ama kupanga kwa minajili ya malengo fulani. Kwa mfano, ujenzi, biashara na hata masomo. Kwa kweli, kunapokuwa na usimamizi katika kila jambo, mambo huenda vyema bila hata ya kukuwa na changamoto zaidi. Kuna vipengele vikuu vya usimamizi kama kupanga. Hapa ndipo malengo na njia za kufanikisha hutengenezwa ama kuekwa kwenye mkakati, kuongoza. Wakati ambapo kuna mtu anaye ongoza ama anaye simamia kwa mfano mradi, inaweza kusaidia watu kuzingatia mambo yanayofaa bila migogoro. Pia, kipengele kingine ni kuthibitisha. Kufuatilia maendeleo na kuhakikisha ya kwamba maendeleo hayo yana fikiwa kunapokuwa na usimamizi, anaye simamia anaweza kufuatilia maendeleo ya mradi huo na kuhakikisha kwamba malengo yanafikiwa Kwa kweli wakati mwingine kunapo kuwa hakuna usimamizi, hakuna mtu anayefuatilia maendeleo wala kuhakikisha kwamba malengo hayo yanafanikiwa Kwa hivo mara nyingi utapata kana kwamba, malengo hayafanikiwi, hakuna maendeleo. Mtu anapochoka kwenye mradi, anakwenda nyumbani ama anaachana nayo. Kwa hivo hakuna uthibiti ambao unaofaa. Kipengele kingine ni kutaratibu ambayo inajulikana kama organizing. Hii ni pale ambapo unaweka rasilimali ama watu kwa mpangilio unaofaa. Kwa kweli kunapo kuwa na usimamizi, kuna kuwa na utaratibu ambapo kwa mfano ni ujenzi, anaye simamia, anaweza kuweka rasilimali ama kuzieka kwa njia ipasavyo na kuzigawa vyema, kisha kupangilia wafanyi kazi jinsi ambavyo wataweza kukamilisha kazi hiyo. Kwa kweli, kuna manufaa kadha wakadha za usimamizi. Kwa mfano, kufanikisha malengo. Kunapo kuwa na usimamizi, malengo yanaweza kufanikishwa kwa haraka na kwa njia inayo stahili ama njia sahihi. Kwa kweli, usimamizi husaidia ndiposa malengo yakaweze kufanikishwa kwa njia ipasavyo. Manufa nyingine ni, matumizi bora ya uraslimali usimamizi unapokuwa kwa mfano kwa mradi raslimali zinaweza kutumika vyema kwa sababu anayesimamia ataweza kufuatilia rasilimali hizo jinsi zinavyo tumika, kila siku na ni mara ngapi zinatumika manufa nyingine ni inaongeza tija na ufanisi Kwa kweli, usimamizi inaongeza tija na ufanisi kwa hali ya juu sana. Pia, inapunguza vita na changamoto. Kwa mfano, kuna mjengo ama mradi. Kwenye mradi huo, wafanyikazi wanapo kosana na hakuna usimamizi, huenda wakaanza vita. Ila kunapokuwa na usimamizi, inazuia vita hivyo na changamoto. Kwa hivyo kunapokuwa na jambo wafanyikazi wanakwenda kwenye msimamizi kumwelezea changamoto ambayo inawakumba na msimamizi anaweza kuwasaidia jinsi ambayo watatatua changamoto hiyo bila vita ama mvurugano. Pia usimamizi huboresha mawasiliano. Kwa mfano, kama nilivyo sema, kunapo kuwa huenda ni vita, wafanyikazi na msimamizi wanaeza wakakua na mawasiliano yalio bora wakijaribu kutatua jambo ambalo limetokea. Kwa hivo, itaboresha mawasiliano. Pia kuna kuimarisha maamuzi. Msimamizi anapotoa maamuzi wafanyikazi wengi, hutulia na kuzingatia maamuzi hayo ambayo msimamizi aliyo yatoa. Pia inakuza uwezo wa watu. Unapo wasimamia mtu hujitia kisabuni ama kujikaza na anaweza kuelewa malengo yake na hata uwezo wake na mambo ambayo anaweza fanya kwa ubora wake.